Mimi ni mtu ambaye sipendi kuchelewa hata kidogo wakati wowote ambapo ni nahitajika labda kufika mahali mimi huhakikisha kwamba ni nafika asubuhi na mapema sipendi kuchelewa mimi ni mtu wakuwahi asubuhi na mapema ama jambo lolote mimi nataka kumaliza kwa wakati sipendi mambo ambayo labda ni ya kuchelewa sipendi kuchelewa na sipendi pia kucheleweshwa na watu.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa wa darts mchezo ule wa kurusha kile kisindano kwenye hiyo huo mchezo wa darts huo ni mchezo ambao Ningependa kujaribu sana mimi huona kama ni mchezo ambao labda Naeza kufurahia kuicheza kwa sababu mimi pia si mchezaji sana kwa Hivyo siyo michezo mingi ambayo mimi huona kama inanifraisha lakini mchezo huo wa darts ni mchezo ambao ningependa kujaribu.

Mimi ninapenda tu kununua vitu madukani sana lakini inategemea pia ni kitu kipi kama ni vitu vidogo vidogo vitu ambavyo ni vya kawaida vitu kama lo tuseme vyakula mimi hupenda kununua tu madukani lakini kama ni vitu vitu kama simu hivi vitu kama earphones vitu vya kielektroniki sana sana mimi ninapenda kuvinunua kwenye mtandao ninaeza nikanunua labda kule kwenye ali express ama kwenye jumia vitu kama hivyo vitu ambavyo ni vya kielektroniki maramingi ninapenda kuvinunua kupitia mtandao.

Ndiyo ninapenda kuoga kwa maji ya moto, si yale maji moto sana, maji tu ambayo labda ni sio baridi, maji yoyote ambayo sio baridi ndiyo ninapenda kuoga nayo, kuoga na maji baridi wakati mwingine hukuwa ni uncomfortable, kwa hivyo sipendi hata kuoga na maji baridi, nafadhalisha maji ya ambayo ni moto kiasi, maji ambayo si moto sana, si maji tena yale ya kutoa kuku manyoya, hapana. Maji tu ambayo sihisi baridi na si moto sana.

Mimi ni mtu mbunifu kiasi, siezi nikasema kwamba mimi sio mbunifu. Lakini pia siezi sema kwamba ni na ule ubunifu mwingi, mimi ni mbunifu tu kiasi. Ubunifu tu ule wakawida wa ule wa kijana, ule ubunifu wa kusurvive Najua kuna ule ubunifu ambao, labda kila kijana uzaliwa na ule tu ubunifu wa survival. Lakini mimi si mbunifu sana, natena mimi siezi nikasema tena mimi si mbunifu niko tu hapo katikati. Niko tu na ule ubunifu ubunifutu mdogo si sana.